Ndiyo mimi ushiriki katika kupiga kura, nilishiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu kumi na mbili na saba na mwaka elfu mbili ishirini na mbili na tayari ninatazamia kupiga kura tena katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Mnamo mwaka elfu mbili kumi na saba, Uhuru Kenyatta alishinda uchaguzi wa uraisi badala baada ya mchakato uliokua na upinzani mkubwa wa kura ya marudio. Mnamo mwaka elfu mbili ishirini na mbili William Ruto alichaguliwa kuwa raisi katika kinyanganyiro kingine kilichopiganiwa kwa ukaribu zaidi kupiga kura ni muhimu kwangu kwa sababu ni mojawapo ya njia chache za moja kwa moja ambazo wananchi wanaweza kuunda uongozi na kuajibisha viongozi nchini mwetu.

Ndio, ninaishi katika nchi ile ile nilio zaliwa, ingawa sio katika sehemu ile ile. Kulelewa hapa kumenisaidia, kuniunda mimi ni nani, na kukaa karibu na nyumbani kumenirahiisishia, kudumisha uhusiano wa kifamilia, na kuelewa tamaduni za wenyeji wakati huo huo kuishi katika maeneo tofauti tofauti nchini kumenipa mtazamo mpana hata nikibaki kushikamana na mizizi yangu.

Ndiyo, nimekuwa kwenye tamasha la mziki hapo awali na ilinipa uzoefu mzuri. Nilifurahia maonyesho ya moja kwa moja, nguvu ya umati na jinsi mziki ulivyo leta watu mbalimbali pamoja. Nchini kenya tamasha huwa na msisimko wa kipekee kwa sababu ya mchanganyiko wa wasanii wa ndani utamaduni wa nadani na vyakula tofauti tofauti kuwa katika mazingira hayo kulihisi, kuchangamka na kuniburudisha na ilikuwa ni mapumziko mazuri kutoka kwa mazoea ya kawaida. Nisingeenda kila wakati lakini mara kwa mara inafurahisha sana.

Ninajenga uhusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwa rafiki, kuwa na heshima na kuwa mtu wa kufikiwa kwa urahisi. Ninasikiliza kwa makini mawazo na mahangaiko yao, kutoa msaada inapohitajika na kuwasiliana kwa uwazi pia ninajaribu kushiriki katika shughuli za timu na kuonyesha shukrani kwa jitihadha zao. Baada ya muda uaminifu huwa kawaida wakati watu wanaona kuwa wewe ni wa kutegemewa mwadilifu na uko tayari kushirikiana na hiyo ndiyo inafanya mahusiano ya mahali pa kazi kuwa imara na yenye tija.